Ndio, nimewai kufuga mnyama. Kufuga mnyama kumekua sehemu ya maisha yangu na kimenipa uwezo wa uzoefu wa mzuri sana wa wanyama. Nafuga wanyama wa nyumbani kama kuku, mbuzi, na pia nimewai kufuga mbwa kama mnyama wa kufugwa nyumbani. Uzoefu huu unanifundisha uwajibikaji, uvumilivu na huruma kwa viumbe hai. Kufuga wanyama kulinifanya nijifunze kuwajibika na kuwajali kila siku. Kuwahisia na kuwahakikishia chakula, maji na mazingira safi. Pia ilinisaidia kuwa na dalili za afya njema na magonjwa kwa wanyama. Nikaweza kutambua na kuzijua zote. Jambo ambalo lilinijenga kimsingi na uelewa wa afya kwa ujumla. Kama daktari, uzoefu huu uliniongezea hisia ya huruma na uzoefu wa wanyama.

Kama mimi chakula cha jadi ambacho ninakipenda ni kile ambacho ni cha uridhi wa kitamaduni ladha ya kipekee na kinanipa hisia ya familia na jamii kwa mfano, napenda chakula kama ugali na samaki ya kienyeji au, nyama choma na mboga za kienyeji chakula hiki, si tu kinaridhisha tumbo, bali pia kina ruhusisha na kuweza kweka tumbo kwenye utamaduni na muda familia kuweza kuweko pamoja napenda jinsi chakula hiki kinavyopangwa na kupikwa kwa umakini na jinsi labda ladha yake huweza kuwa na jinsi huweza kutokea kwa njia ya kipekee kutokana na viungo vya asili kuonja chakula hiki huweza kunisaidia na kuweza kunielevusha na hukumbusha sana kuhusu historia ya jamii.